Ninanjaa sana. Je, nipike nini leo? Kuna wali wa maharage hapo jikoni. Au nipike pilau. Lakini inachukua mudamrefu. Nadhani nitafanya kitu rahisi tu? Chapati na mchuzi wa mboga. Ninavyuma, viazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na latha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi. Ninahitaji kuwanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kazi ya kupika ni nzuri. Lakini leo ni mezeeka kidogo.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

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Je, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizifute zile sizitumii zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Niitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za michezo je, zinafaa? Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nizifute zingine, nina programu za kusoma habari. Kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Programu ya benki ni lazima. Nalipisha bill na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.